Hii napenda kusoma habari mtandaoni gazeti zinakuanga ngumu kupatikana na tena habari mtandaoni zinakuanga kila wakati. Si ka gazeti lazima uongoje. Kitu jambo limefanyika leo utaliona kesho. Haliwezi huwezi liona kwa gazeti leo leo. Lakini mtandaoni unapata umeipata tu hapo hapo.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao? Kitu ya kwanza, huwa maisha yangu, ya yangu kibinafsi, huwa siweki kwa mtandao hivi hivi. Maisha yangu ya kibinafsi, inakuwanga tofauti na yenye inakuwanga kwa mitandao. Si ati kitu ikinifanyikia ndiyo huyo mimi nimekimbia kuiweka kwa mtandao. Hapana maisha yangu ya kibinafsi, natakanga ikuwe tu kibinafsi. Huwa sishikanishi maisha yangu ya kibinafsi na mtandao.

Napenda kula popcorn, popcorn. Kwanza napenda kuzila wakati wenye na watch cinema hivo, tukiwa na marafiki kupoteza tu wakati. Kwanza ukiwatch ukiangalia cinema, ukiilanga popcorn ukua mzuri sana. Na tena ukue na mpenzi hapo, karibu.

Kimainye nimejifunza maisha ni kuwa mtu mwenye, unatenda mema, alafu nenda zako, alafu kifika ni wakati wa kujituma we jitume yako yote, usitake kuangalia wengine wanafanya nini, usitake kuangalia mwenzako, shughuli zake we fanya shuguli yako, hiyo nyingine achana tu nayo, hiyo ndo kimainye nimejifunza.

Unapenda nini kwa kuhusu shirika lako? Kitu ya kwanza kwa shirika langu ni watu hukuwa na, hupeana heshima, kujituma vile inavyofaa, na tena hakuna kuangalia mwenzako anafanya nini. Hilo ndiyo kitu hunipendeza kwa shirika langu na tena ni watu husaidiana. Ukiwa na tatizo, hawawezi kuacha chini, ni watu husaidiana.